Nzuri zaidi niliowai kupokea ni baiskeli kwa sababu ilinisaidia kusafiri kwa urahisi, kufanya mazoezi na ilinipa furaha kubwa kila siku. Nilikuwa naiendesha kila wakati na pia.

Teli za vyakula vya haraka kwa sababu huduma huwa ya haraka na chakula hupatikana kwa urahisi. Pia napenda mazingira yake yalio wazi na rafiki. Ambayo hunifanya nijisikie vizuri ninapokuwa na kula nje. Vyakula vyao huwa vitamu na ni vya haraka.

Kwa kawaida, msimu wa kawaida ama regular season, huanza machi au aprili na kuendelea hadi september. Baada ya hapo, ufuata mchujo, playoffs, mwezi oktoba. Kilele cha msimu kinaitwa World Series, ambacho huchezwa oktoba hadi mapema november. Hapo ndipo msisimuko huwa juu zaidi. Huo ndiyo wakati besiboli hupata mashabiki wengi, mechikali na hushindani mkubwa katia timu bora. Kama ungependa naweza pia kukuambia kuhusu sheria za besiboli.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kujaribu vyakula tofauti hunipa uzoefu mpya, hunifungua mawazo na hunifanya nijifunze tamaduni mbalimbali kupitia chakula. Pia, ni njia nzuri ya kugundua ladha mpya ninazo weza kuzipea zaidi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa sana. Maziwa yanaongeza afya ya mwili kwa kunipa nguvu na viritubisho muhimu. Unisaidia kuwa na mwili imara, kuongeza stamina, na kunisukuma kuendelea na maisha ya kila siku, nikiwa na nguvu na afya njema.